Kwa jioni napenda kula chakula chepesi lakini chenye kushibisha. Mara nyingi nachagua wali na mboga pamoja na kuku au maharagwe au wakati mwingine ugali mboga na nyama pale. Sipendi sana jioni iwe nzito kupita kiasi ili kulala kuwe rahisi. Cha muhimu ni kiwe na ladha na kisiwe kigumu tumboni.

Hapana, sina ndege wa kufuga nyumbani. Ingawa ndege ni wanyama wanaopendwa kwa sauti zao nzuri na uzuri wa rangi zao. Kumiliki ndege nyumbani kunahitaji uhifathi maalumu, chakula, nafasi ya kutosha na muda wa kuangalia afya yao. Ndege hao pia wanahitaji uhuru wa kutosha ili kupumua vizuri na kuendesha shuguli zao za kila siku kama kuruka, kula na kuogelea hewa. Kwa hivyo, licha ya kwamba ni wanyama wa kuvutia na wanaweza kuwa rafiki mzuri, sijawai kuwa na ndege nyumbani, na pia sitavifuga kwa sababu ni changamoto kubwa kuzingatia mahitaji yao kwa usahihi.